Kampuni gani ya kiteknolojia unayo amini? Kampuni ya kiteknolojia ninayo amini inaitwa Safaricom. Iko katika nchi ambayo inaitwa Kenya. Kwa kutumia Safaricom unaweza tuma na kupokea pesa, unaweza piga na kupokea simu, unaweza tuma ujumbe mfupi na pia unaweza pokea ujumbe mfupi. Na pia unaweza eka akiba ya keshoe.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Kuna vitu kadha wa kadha ambavyo vina umuhimu kwangu. Ikikuja ni kuhusu dini. Watu wakisaidiana. Watu wakipendana. Watu wakishauriana. Watu wakielekezana. Napenda jambo hilo sana katika dini.

Tabia gani ya watu inakuchukiza swali nzuri sana kuna tabia kadha wa kadha ambazo zinanichukiza sana zinanikera sana tabia ya kwanza ambayo sipendi tabia ya kutosaidia mwenzako tabia ya kumuonea wivu mwenzako tabia ya kuharibu kitu kizuri cha mwenzako tabia ya kutoshauri mwenzako. Tabia ya kutofurahisha mwenzako. Tabia kama hizo zinanikera sana zina zina nichukiza sana.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Swali, nzuri sana. Hekima ambayo nimejifunza maishani, hadi saa hii vyenye nimefika, ni kuwa elewa watu, watu hawafanani, na watu, watu wako, watu wako, na, watu hawafanani, watu wako na shughuli tofauti tofauti, na lazima uelewe watu ndiyo uweze kuishi nao vizuri. Uzipoelewa mtu hauwezi ishi naye vizuri katika hii maisha ya kisasa.

Niyambia kuhusu mziki unayo ipenda. Napenda miziki tofauti tofauti kulingana na vile ambavyo nahisi kwa wakati huo. Na kwa saa hiyo. Wakati kama huu na nahisi kama nimepumzika nimetulia. Wakati kama huu. Naeza penda kusikiza Reggae ju raggae ni nyimbo ambazo mtindo wake ni wa pole pole. Na hauna makelele mingi ndiyo. Nilianza kusikiza reggae wakati nilingia chuo cha sekondari. Mwaka wa Ishirini Mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa. Ndiyo.

Hali ya hali gani ya hewa unayoipenda? Hali ya hewa ambayo naipenda ni wakati ambapo kuna jua. Hakuna baridi sana upepo usio mkali sana. Kuwe na joto joto jingi hapana joto tu la kawaida tu. Napenda hali kama hiyo ya hewa.

Niambie kuhusu mahali unapoishi. Mahali ninapoishi kumezingirwa na fence ama fance ama ua kumezingirwa na ua ambalo linafuraisha macho sana. Alafu pia ninapoishi pia kuna miti hewa safi miti zinaleta hewa safi ambapo natulia pia kuna stima pia. Pia tuna nguvu za umeme ambapo natulia pia ambapo naishi pia kuna programu za intaneti.

Siyo mara ya kwanza, nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu. Kitu cha kwanza, kwa nini napenda nataka kuanzisha biashara yangu? Kwa sababu nitaweza ingia kazini wakati ambao mimi nataka. Sitakuwa na mtu ambaye ananiangalia. Sitakuwa na mtu ambaye ananipa masharti. Mimi ndiyo nitakuwa napeana masharti kazini kwangu. Sitakuwa na stress. Sitakuwa na ndiyo, ni hayo tu kwa sasa.

Unashughulikia muda wa mwisho vipi? Kulingana na vile ambavyo nimeelewa hii swali. Ni kumaanisha ninapanga aje muda wangu wa mwisho. Muda wangu wa mwisho ni wakati ambayo napenda kutulia. Sina pupa, sina bugdha mingi, sina pupa mingi. Napenda tu kutulia wakati wa muda wangu wa mwisho.

Unashughulikia kazi za dharura vipi? Kitu cha kwanza nikipata kazi ya dharura. Kitu ya kwanza natafuta ujumbe kulingana na hiyo kazi. Nasoma kidogo kulingana na hiyo kazi. Najitayarisha naweka vyombo vyangu vya kazi vizuri. Najitayarisha tu vizuri kila kitu naweka kulingana na venye nahitajika.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Nikielewa hii swali inamaanisha sherehe yangu ya kupendeza ni ipi. Kwa hivyo, sherehe ambayo mimi hunipendeza sana ni harusini. Napenda sana kuhudhuria harusi ili niweze kuona watu wakioana, nile keki, nile chakula kwenye harusi hiyo. Mambo kama hayo.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Swali hili naeza kulijibu hivi. Wakati wa mchana, wakati wa mapumziko, mapumziko ya mchana, napenda kutulia kwenye kivuli, nikiwa nimezilaza chini, nikiwa na rununu yangu, napitia pitia tu video.